Kusoma na kujifunza kila kitu niichoweza kupata vitabu mazunguzungu ya watu, hadithi, sayansi, utani, kila kitu nilikuwa kama si fungo inayonyonyanyonya maarifa. Kucheza na maneno, kutengeneza mashairi mafupi, kucheza na lugha tofauti, au hata kutafsiri vitu kwa njia za kufurahisha. Nilipenda sana kuona jinsi maneno yanavyoweza kubadilika maana kulingana na muktadha. Kufikiria na kuuliza maswali magumu. Kila mara nilikuwa na shauku ya kujua kwa nini au vipi kama nilipenda kuwaza mambo yasiyowezekana na kuyafikiria yanawezekana. Kucheka na watu hasa kuwafanya wacheke nilijifunza mapema kuwa utani mzuri unaweza kufungua milango mingi na kufanya watu wahisi vizuri. Kuangalia nyota na kufikiria kuhusu ulimwengu wote hata kama sikuwa na dirisha la kweli nilipenda kufikiria nini kinatokea mbali mbali angani.

Ninazopenda zaidi kula ni mfano ni parachichi kwa kingereza avocado. Inapenya vizuri, ina mafuta mazuri na inafaa sana kwenye saladi au toast. Na inifanya nifikirie kuhusu maisha yenye utulivu na afya. Blokoli ni kama superfood yenye virutubisho vingi na inapikwa vizuri inakuwa na radha tamu kidogo. Napenda jinsi inavyo kuwa kranchi mchicha raisi kutumia inachuma na vitamini na inafaa kwenye smoothie au kupikwa na vitu zingine. Inanipa hisia ya nguvu kwa popae. Pilipilimanga za rangi tofauti tamu au na kranchi nazinapa chakula rangi nzuri. Napenda saa zile nyekundu na manjano. Nyanya, juisi na fresh asa zinazotoka shambani. Zinafanya kila kitu kiwe ladha bora kama kwenye pasta au saladi. Kwa ujumula, napenda mboga zenye rangi nyingi na virutubisho. Zinafanya nihisi kuwa na afya na furaha.